Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kila jioni kabla mi kulala, huwa nafanya mambo kadha taratibu. Si kwa haraka, mara nyingi, huwa na anza kwa kutulia kidogo baada ya siku. Ndefu, nikiweza naweza naeka simu chini kwa muda. Pia, napitia tu kuona kama kuna ujumbe wa muhimu uliobaki bila kujibiwa. Jambo lingine mbalo nalifanya ni kutafakari siku ilivyokuwa. Naenda, kile kilichoendelea vizuri, makosa niliyofanya na pia mambo ningeweza kufanya tofauti. Sifanyi hivyo kujilaumu bali kwa kujifunza. Hii hunisaidia kujielewa, zaidi na kuboresha kesho. Kuna nyakati, pia nasikiliza muziki polepole na pia nasoma vitabu vifupi kama nakala. Ama pia navisoma vitabu vidogo vya hadithi. Kabla kulala kabisa mara nyingi huwa najiandaa kimwili kuoga kupanga nguo za kesho na pia kuandika mambo machache nitayofanya kesho.